Ikiwa kazini kutakuwa kuna makosa ya aina yoyote ile ambayo either yamenihusisha mimi ama yamemhusisha mtu mwingine na yana athiri kwa kiasi fulani utendaji wangu wa kazi, nitahakikisha basi naongea na wahusika ili kuyatatua na kuhakikisha kwamba mwenendo wa kazi, unaenda vizuri bila kuharibiwa.

Ninapendelea kula zaidi ugali kuliko wali kwa sababu, kwangu ugali ni chakula ambacho chaki asili kutoka tumezaliwa ndo chakula ambacho tumekua tukikitumia mara nyingi na wali ni chakula ambacho tunakitumia mara chache kwa binafisi kabisa ninapenda ugali zaidi kuliko wali.

Ninapenda kununua vitu mtandaoni kwa sababu kwanza ni njia rahisi kumfikia muuzaji wa bidhaa yoyote ambaye yupo mbali na ulipo na huwezi kufika kwenye ofisi yake au sehemu ambapo anauzia bidhaa. Kwa hiyo kununua bidhaa mtandaoni ni njia nyepesi na rahisi zaidi, hasa kwa bidhaa ambazo ziko mbali na maeneo tuliyopo.

Kitu ambacho ninapenda kununuwa zaidi ni chakula na hata kwenye maisha manake fedha nyingi ambazo mtu anazipata huwa zinaishia kwenye chakula kwasabu chakula ndo kinafanya mtu anaishi kwa hiyo nikiwa na pesa kitu cha kwanza kukumbuka kununuwa ni chakula kwasabu nahitaji kula ili niweze kuendelea kuishi.

Fedha zangu huwa nahifadhi benki, nahifadhi fedha benki, lakini pia napenda kuhifadhi fedha kwenye mifuko ya uwekezaji ambapo fedha inakuwa haipotezi thamani. Kwa mfano UTT ama M-Wekeza ambapo ukiwekeza pesa kiasi fulani basi baada ya muda unapata gawiwo.

Stadi ya muhimu kabisa katika kazi yangu ni stadi ya matumizi ya TEHAMA, teknolojia ya habari, hasa matumizi ya kompyuta, matumizi ya intaneti, pamoja na vitu vya namna hiyo. Ni ujuzi mzuri ambao unasaidia kurahisisha kazi, lakini pia kujipatia kipato.

Sera gani ya kampuni ambayo naiona ya muhimu ni sera ya ulinzi wa faraga za watu, privacy. Kampuni yoyote ile ina takiwa kuwa na sera ya ulinzi wa taarifa binafsi za watu, ili taarifa hizo zisiuzwe au zisitumiwe na watu wasio usika katika kampuni usika.

Juisi ya matunda ambayo ninaipenda sana ni juisi ya matunda ya embe kwa sababu kwanza ni rahisi kupatikana na ni rahisi pia kuitengeneza katika mazingira ya nyumbani. Ina ladha halisi ya maembe na inakupa nguvu na kiburudisho tosha unapoinywa.

Kwa kawaida huwa ninalala masaa kuanzia masaa sita mpaka masaa nane. Inategemeana na muda ambao nimeenda kulala, lakini ni kati ya hayo masaa sita mpaka masaa nane kwa siku. Na kisayansi inafaa kabisa kiafya, inafaa kulala kati ya hayo masaa sita mpaka nane.

Siku ya Jumamosi na Jumapili huwa ni siku za kufanya vitu binafsi. Naweza nikaamka nikaudhuria ibada kwa kuwa ni siku ya kufanya hivo. Lakini pia huwa ni siku ambayo suwezi kwenda mahali fulani kunywa au kufanya kitu kingine. Zaidi tunafanya shughuli za binafsi, hasa kuhudumia mifugo au kwenda shambani. Najisikia nikiwa na marafiki zangu wikiendi. Inakuwa ni wikiendi nzuri zaidi. Lakini pia kama nawezapumzika siku za wikiendi. Huwa basi naweza kuangalia runinga na tamthilia mbalimbali.

Ujuzi ambao ningependa kujifunza na kuupata ni ujuzi wa kufanya web development hasa kujifunza kutengeneza website lakini ujuzi huu ni muhimu kwangu kwa sababu utanisaidia kuweza kutengezea applications mbalimbali na landing page mbalimbali. Nimeanza kujaribu kujifunza ujuzi huu kwa kutumia kompyuta na nafikiria nitaendelea kujifunza kutumia kompyuta mpaka sasa tayari nimeanza kwa hiyo ni wakati saa hii kabisa wa mimi kuendelea kujifunza ujuzi wa kutengeneza web.

Hapana mara nyingi sigawi takataka zote huwa zinakusanywa eneo moja la dustbin na zikisha kusanywa na kujaa kwenye sehemu hiyo ambayo tunakusanya basi wale watu wanao husika na kufanya usafi wabeba taka watapita na kuzikusanya na kupeleka sehemu zinapotakiwa.

Hua napenda kuoga maji ya moto, hasa ninapo kuwa kwenye mikoa yenye ubaridi. Mathala ni nyanda za juu kusini, kama vile mkoa wa njombe, yuringa mbea. Kwa kuwa baridi la huko ni kali, kiasi kwamba kuoga maji ya siyo kuwa ya moto, inaweza kuleta matatizo ya kiafya.

Ninapenda kuzungumza kuhusu siasa kwa sababu siasa inaathiri maisha ya kila mmoja yaani uwe unaijua siasa, uwe huijui siasa, utaathiriwa kwa namna yoyote ile kwa sababu wanasiasa ndio wanaopanga sera, zinazoendesha nchi. Kwa hiyo, ninapenda sana kuzungumzia kuhusu siasa na ningetamani siku moja kuwa mwana siasa mkubwa.

Mtu aliyenifundisha jamba la muhimu sana ni baba yangu. Alinifundisha kuhusu umuhimu wa kuwa mtii, umuhimu wa kuwa na tabia njema, umuhimu wa kujituma, na umuhimu wa kupambania ndoto. Ninacho kikumbwa kikubwa alisema kwamba, sio kila mtu anatamani kuona unafanikiwa. Kwa hivyo ni lazima wewe binafsi, uwe na ile ari ya kujituma ili kweza kufikia malengu.

Ndiyo nimewahi kuenda tamasha la muziki ilikuwa ni katika kipindi cha sherehe za ufunguzi wa mwaka wa kimasomo tukiwa chuoni nilifurahi kuona namna watu wanavyocheza wanavyofurahi kuimba na vitu vya namna hiyo.

Kitu kipi ambacho ningetamani kujifunza kwanza ni ujuzi wa kidigitali. Namna ya kutumia mitandao namna ya kutumia internet kujipatia fedha kupitia side hustle mbali mbali. Naweza kuwa ni katika uandishi, kutengeneza web, kurusha matangazo, kurusha makala, ili niweze kujipatia fedha zaidi.

Ndoto yangu kubwa ni kuwa mfugaji mzuri mfugaji mzuri wa kuku ili niweze kupata nyama na mayai na kuuza ndio ndoto yangu kubwa lakini pia ndoto nyingine kubwa ambayo naitamani kuifanikisha ni kuwa msomi mzuri na mwanasiasa mzuri ndani ya nchi yangu ili niweze kuwasaidia watu mbalimbali.

Kabla ya kuenda kwenye mkutano wowote ule hua najianda kwa kuakikisha kwanza navaa kiunadhifu, ninavyoenda kwenye mkutano, lakini pia naanda nukuu ambazo nitaenda kuwasilisha kwenye mkutano, nikiwa kama sehemu ya mjumbe au mtu mwenye kutoa mada kwenye mkutano husika. Kwa hivyo hua najianda kuakikisha kwamba nimeandaa kitu gani naeza kukisema ili ninavyo kisema mbele ya watu basi kiweze kueleweka.

Sipendi chakula cha haraka almaarufu kama fast food kwa sababu ni chakula ambacho kinaonekana kutokuwa na ubora kwa mtazamo wangu binafsi. Ijapokuwa watu wengine wanapenda lakini mimi binafsi sipendi kwa sababu kwanza maandalizi yake na namna kinavyokuwa kimeandaliwa kinapoteza ubora ule ambao unahitajika ili chakula kiweze kuitwa chakula.

Kuhusu uthaifu, nikiwa mahali pa kazi na jishugulikia kwanza kwa kuutambua. Kwamba nina udhaifu wa kitu fulani na kupambana kuhakikisha kwamba ninapigana ili nisiweze kudondoka katika huo udhaifu. Sababu ukiutambua, kitu gani kinakusumbua basi unaeza kupambana nacho mapema.

Ninapenda kufanya mazoezi hasa hasa kipindi cha asubuhi kabla ya kuoga, mazoezi mepesi kama vile kupiga push-up au naweza kuangalia programu mbalimbali. Kwenye simu au kompyuta ambazo zinafundisha namna ya kufanya mazoezi ya asubuhi. Wakati wa jioni pia huwa nafanya mazoezi ya kukimbia pamoja na kucheza mpira nikiwa na wachezaji wengine.

Maendeleo makubwa ambao ni ningependa kuyaona kwenye jamii yangu ni maendeleo ya kielimu. Kwa sababu watu wengi hawajaelimika vizuri kuweza kutambua haki zao. Katika haki ya msingi sana ambayo inaweza kumfanya mtu kupigania vitu vingine vyote ni haki ya elimu. Kutambua kwamba ni kitu gani anatakiwa afanyiwe na kitu gani ya hatakiwi kufanyiwa.

Mara chache sana naweza kwenda hospitali hasa ni napo hisi kuumwa. Angalao naweza kusema kwa mwaka huwa naenda hospitali mara mbili na ikizidi sana ni mara tatu. Na kuna kipindi kingine huwa na maliza mwaka mzima sijaenda kabisa kutibiwa hospitali. Sabu naishi katika misingi ya kutunza afya. Kama wahenga wanavyosema afya ni mtaji.

Siku yangu ya kuzaliwa huwa naisherehekea kwanza kwa maombi maalum, kumuomba Mungu aendelee kunijalia baraka na mafanikio katika maisha na kuomba pia ulinzi dhidi ya hila mbalimbali za shetani na maovu ambao yapo katika dunia. Hivyo ndio huwa nasherehekea siku yangu ya kuzaliwa.

Malengo makubwa niliyo nayo kwenye kazi yangu ni kupambana kuibuka kama mfanyakazi bora katika taasisi, lakini pia ni kuhakikisha ninatimiza malengo ambayo taasisi imejiwekea ya kuwasaidia wale ambao ninawahudumia nao wajione kwamba nimewahudumia kikamilifu kama ambavyo wametarajia.

Ninapenda kuvaa kofia hasa kipindi nikiwa naelekea shambani, kwa sababu nilikua nafanya kazi kwenye jua kwa hiyo kofia inanisaidia kukinga kichwa changu, kisidhurike na miyale ya jua. Lakini pia nikiwa kwenye matembezi ya kawaida ninapenda kua kufia kama sehemu ya fasheni na sehemu ya kupendeza pia.

Ninapenda zaidi kusimamia na kujisimamia mwenyewe kuliko kusimamiwa. Sabu kwenye kujisimamia kuna kupa uhuru wa kufanya kazi na kutekeleza majukumi yako kwa wakati. Wakati kwenye kusimamiwa unakua una onekana kama ni mtu ambaye huwezi kujisimamia mwenyewe. Kwahiyo ninashauri watu wapenda zaidi kujisimamia kuliko kusimamiwa.

Kitu kikubwa ambacho wanakifanya wakati wanapokuwa wamepumzika na kupata starehe ni kutafuta eneo zuri la kufurahia, linaweza kuwa ni hoteli ama ufukweni, lakini pia kuhakikisha wanakula chakula ninachokipenda, kinaweza kuwa nyama choma, na kupata kinywaji wanachokipenda, kinaweza kuwa juisi. Ama mvinyo laini.

Ninapenda sana kujifunza historia hasa ya viongozi wakale na vitu vyakale. Kwa sababu inatupa picha ya sisi hapa tulipo tulitoka wapi. Kupitia historia inatuambia matukio gani yalitokea na kwa namna gani ya meathiri maisha ambayo tunayo kwa siku za hivi karibuni kwa hiyo napenda sana kujifunza historia.

Mchezo ambao napenda kuutazama ni mchezo wa mpira wa miguu. Lakini napenda mchezo huu kwa sababu kwanza ni mchezo unaovutia kuona wachezaji wanavyocheza. Mchezo wa kushangaza zaidi ambao niliwahi kutazama ni mchezo wa timu ya Manchester United. Ikiibuka kama mshindi. Lakini napenda kutazama michezo hii maeneo ya nyumbani au unaweza kwenda kwenye ukumbi ama sehemu yenye kuonyesha mpira. Nikiwa natazama nahisi furaha hasa pale ambapo timu yangu, ikiwa inacheza na inashinda au inaongoza.

Nimewahi kuhudhuria maonyesho ya sanaa ambapo wasanii wachanga wanaoibukia walikuwa wanaonyesha vipaji vyao na majaji waliokuwa mbele walikuwa wakichagua wale ambao wanaona wanafaa na wanaweza kuwaendeleza kuenda mbele kwa hiyo nimeshiriki matamasha ya aina hiyo.

Kila jioni kabla ya kulala huwa nina hakikisha kwanza nimepata chakula, nimeoga, nimesali, ndiyo sasa naweza kulala. Lakini kabla ya kulala na kupata usingizi nafanya utafakari ya maisha na kufikiri ni vitu gani vya msingi ninatakiwa kuvifanya.

Kipindi cha mvua hua hakuna shughuli kuu inayofanyika kwa sababu mvua inakuwa inanyesha. Ninapenda mvua kwa sababu mvua ikinyesha inasafisha anga lakini pia inafanya madhau kukua. Siku mvua iliponyesha ni siku ambayo nilikuwa nimepanda mazao nikiamini kwamba kwa kuwa mvua imenyesha basi mazao yataota. Lakini pia naichukia mvuo kwa kiasi fulani kwa sababu ikinyesha inabadilisha ratiba ya mtu kuweza kufanya shughuli zake.

Nina mahusiano mazuri na wazee wangu kwa sababu kupitia wazee napata kujifunza vitu vingi ambavyo wao tayari walipitia kama wahenga wanavyosema kwamba kila penye mzee haliharibiki neno wakiamini kwamba wazee wana busara kwa kuwa tayari wameshayapitia mengi.

Mara nyingi nywele zangu zikikua hua napenda kunyoa nikiwa maeneo ya saluni kwa sababu kwanza kuna vinyozi ambao wana uzoefu na wanaweza kunyoa mitindo mbalimbali. Ninatamani pia kujifunza niweze kufanya kazi hiyo mimi mwenyewe lakini basi majukumu mengine yananizuia kufanya hivyo.

Ndiyo nimewahi kushiriki mashindano, mashindano ya mpira wa miguu. Ambapo tulikuwa tunacheza kwa kushindana timu mbali mbali. Na timu ambaye ingekusanya pointi nyingi ingekua mshindi. Na katika mashindano hayo basi timu yangu iliweza kufikia hatua ya finali. Lakini tulifanikiwa kuwa washindi wa pili kwa maana kwamba tulifungwa magoli. Na ile timu tulikuwa tunacheza nayo kama timu ya upinzani.

Hua ninavaa saa kwa sababu saa kwanza inaleta unadhifu katika mpangilio wa nguo. Lakini pia inakuonyesha kwamba wewe ni mtu wa kisasa unaye kwenda na wakati. Ninapenda kuvaa saa, saa, hasa hizi zilizo tengenezwa kwa madini mbali mbali kama dhahabu ama almasi, zenye muonekano mzuri wa kiume.

Kwa maeneo ya kazi, mawasiliano ni kipaumbele cha msingi sana, kwa sababu inatusaidia sisi kujua kwamba kitu gani kinafanyika wakati gani, na nani atakuwa mhusika. Ikiwa kila mtu atataka kufanya kitu fulani bila kuwa na mawasiliano, basi kutakuwa na migogoro na kugongana kwingi maeneo ya kazi. Kwa mawasiliano ni nyenzo muhimu sana ya kuimarisha mshikamano katika maeneo ya kazi.

Napendelea chakula chenye ladha ya asili, kilichowekwa viungo vyenye kunukia. Nikiwa nakula chakula cha aina hiyo, najisikia fahari, na najisikia amani kabisa katika moyo wangu. Kwa chakula ninachokipenda ni chakula chenye ladha ya kawaida ya asili, yenye kuvutia na yenye kuleta hamasa ya kutamani kula tena na tena.

Ikiwa nitakuwa na wasiwasi huwa najitahidi kufanya zoezi la kucalm down, kuvuta pumzi na kuhishusha pumzi. Ndo zoezi kubwa hilo ambalo naweza kulifanya wakati nikiwa na wasiwasi. Na wakati mwingine wahenga walisema wasiwasi ni akili. Kwa nini? Kwa sababu ukiwa na wasiwasi inakusaidia kuto kufanya maamuzi ya haraka. Maamuzi ambayo yanaweza kugharimu maisha yako.

Majira ambayo ninayapenda zaidi ni majira ya msimu wa mvua. Ni kwa sababu ni kipindi ambacho ni cha kupanda mazao, masika. Lakini ninapenda pia kipindi cha kiangazi kwa sababu ni kipindi cha kuvuna kile ambacho tulikipanda wakati wa masika. Kitu ambacho naweza kukifanya katika majira haya ni kupanda mazao na kuvuna. Lakini ni kilimo zaidi ndiyo kinachonifanya nipende kipindi cha masika.

Mji ambao ningependa kuutembelea duniani ni mji wa newyork, ulioko Marekani. Kwa sababu ninapenda kuitazama nchi ya Marekani kama nchi yenye maendeleo makubwa, ya kiuchumi, ya kiviwanda, ya kiteknojia. Na kila kitu kwa hiyo ningetamani siku moja, niweze kutembea katika mji huo mkubwa.

Mara nyingi nafua nguo mara moja au mara mbili kwa wiki naeza kufua siku ya katikati ya wiki kama siku ya Jumatano na nisipofanya hivo basi nitafua siku ya mwisho wa wiki ambayo inawezakuwa siku ya Jumamosi weekend ama siku ya Jumapili kwa hiyo mara nyingi nguo zinafuliwa mara mbili au mara moja kwa wiki.

Kuongeza uzalishaji wangu, kikubwa ninacho kifanya ni kuendelea kujifunza. Penye maarifa, pana mafanikio, ndiyo wahenga wanavyosema, eh? Kwamba kujifunza ni shuguli endelevu. Kwa kila siku najaribu kujifunza mbinu mpya, ili ziweze kuniongezea uzalishaji katika shuguli za kilimo, katika shuguli za ufugaji.